Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari mbali mbali ili kulinda afya angu. Huvaa mavazi mepesi yenye mikono merefu na rangi hafifu ili kupunguza athari za jua. Pamoja na kuvaa kofia wakati wa kutoka nje. Pia hutumia krimu ya kujikinga na jua, yani sunscreen, ili kulinda ngozi dhidi ya mionzi ya hatari ya jua. Zaidi ya hapo, hujitahidi kukaa maeneo yenye kivuli hasa wakati wa jua kali la mchana. Na hunywa maji mengi ili kuzuia upungufu wa maji mwilini. Kwa kufanya hivo, ninaweza kuendelea na shughuli zangu bila kuathiriwa sana na jua kali.

Chakula ninacho penda kula jioni ni chakula chepesi lakini chenye lishe. Mara nyingi napendelea ugali na wali pamoja na mboga kama skumawiki au cabbage. Nikiongezea samaki au maharagwe. Napenda aina hiya chakula kwa sababu hainisumbui tumbo usiku na hunifanya nijisikie nimeridhika. Wakati mwingine pia hula chapati na mboga au supu. Hasa kama nataka kitu chepesi zaidi kwa kifupi, napendelea chakula cha jioni kilicho rahisi chenye afya na kilichonisaidia mwili kupumzika vizuri usiku.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya usimamizi wa muda, ushirikiano wa kikazi na utatuzi wa matatizo. Mafunzo haya yalinifundisha kujipanga, kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu na kushughulikia changamoto bila stress. Pia mafunzo ya teknoloji mpya na mbinu za kikazi yalinisaidia kuboresha ubora wa kazi na kuangeza tija. Kwa kifupi, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtaalam bora, kufanya kazi kwa ufanisi na kuendeleza ujuzi wangu kila siku.

Asubui hii niliamka saa kumi na mbili na nusu. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamka. Ni kuosha uso, kunywa maji kidogo na kufanya mazoezi madogo ya kunyoosha mwili. Kwa chakula cha asubui, nilila mayai ya kukaanga na wali kidogo. Pamoja na kinywaji cha chai. Nilianza siku yangu kwa kuandaa ratiba ya kazi. Kuangalia ujumbe muhimu na kupanga vipaombele vya siku. Asubui hii niliisi utulivu na mshikamano. Kwani nilianza siku nikiwa na mpangilo mzuri na nguvu ya mwili na akili.